Kwa kweli, mimi inapenda kujaribu teknolojia mpia na tuweze kujua kwamba na kuelewa kwamba teknolojia inabadilika kila siku. Kila siku inavyo pita kuna teknolojia mpia ambayo inazinduliwa. Kwa hivyo, mimi hupenda kujaribu teknolojia mpia kwa vile najua katika siku za siku hizi za kidigitali, teknolojia imeweza kuchukua nafasi katika sekta nyingi. Iwe ni kilimo, iwe ni biashara, iwe ni katika sekta ya afya, iwe ni katika sekta ya ukulima kama vile ufugaji wa kuku, ufugaji wa wanyama. Kwa hivyo mimi upenda kujaribu teknolojia mpya katika hii izi nyakati za kidigitali.

Napenda baridi au joto. Kwa kweli kwangu kuchagua kati ya baridi au joto Naeza sema kwamba huwa inategemea ni wakati upi Kwa sababu wakati wa baridi mimi nitapendelea joto na wakati wa joto jingi nitapendelea baridi kidogo. Kwa sababu kama vile kwa mfano wakati mvua nyingi inanyesha Huwa napendelea niwe na joto na kwa hivyo mimi huvalia mavazi ya joto. Na wakati mna joto jingi mimi huweza kutoa nguo kama nimevaa nguo nyingi naweza kutoa zungu na nabaki na nguo nyepesi kama vile vesti na hivyo napendelea baridi.